Kila ninapoanza kazi mimi hufanya mambo kadhaa, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kuhakikisha ya kwamba nimemaliza mambo yote ambayo nilikuwa nimefanya na sikuwa nimemalizia. Nikisha maliza hayo, mimi huendelea kwa kufanya mambo mengine ambayo ni mazuri, ambayo yanamaana.